Najihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi hasaa zinapofanywa kwa haki na wazi. Naziona kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Sio kama njia ya kulaumiwa kupitia tathmini, napata kuelewa vizuri nguvu zangu. Maeneo ninayofanya vizuri na pia sehemu ninazohitaji kuboresha. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta presha kidogo. Naamini maoni ya kujenga hunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Pia hunipa nafasi ya kuzungumza na viongozi wangu kuhusu malengo yangu. Changamoto ninazokutana nazo na namna ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi siku zijazo.

Tabia ya watu inayochukiza zaidi ni kukosa heshima kwa wengine. Hii ni pamoja na kudharau maoni ya watu, kuzungumza kwa jeuri au kujiona bora kulika wengine. Pia nachukizwa na tabia ya kutokuwa waaminifu, kama kusema uongo au kuficha ukweli kwa makusudi. Tabia nyingine isiopendekeza ni kutowajibika. Hasaa mtu anaposhindwa kukubali makosa yake na kuyarekebisha. Kwangu tabia hizi, huharibu mahusiano na huleta mazingira mabaya katika jamii na hata kazini.

Ndio, napenda sana mziki wa jadi. Kwa kweli, mziki wajadi una historia na utamaduni wa kipekee, unaohusisha jamii zetu na asili ya maisha yetu. Napenda jinsi unavyoweza kuleta hisia tofauti, furaha, huzuni au hata utulivu, kwa njia ya midundo na maneno yake. Pia mziki wa jadi unanisaidia kuunganisha na mizizi yangu na kuelewa tamaduni mbali mbali kwa hivyo, ni jambo ambalo napenda kusikiliza, kucheza nacho na pia kushiriki na wengine ili kuhifadhi utamaduni wetu na kuridhisha vizazi vijavyo.

Napenda kuvaa miwani mara kwa mara. Hasa wakati napaswa kulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali au jua. Pia, miwani si tu ya kuangalia vizuri. Bali pia inaweza kuwa mtindo wa kuongeza muonekano wa mtu. Mara nyingine. Napenda kuvaa miwani wakati nafanya kazi mbele ya kompyuta au simu. Ili kupunguza uchovu wa macho na kuepuka kuumia. Kwa kweli, kwa mimi, miwani ni muhimu sana. Si tu kwa afya ya macho, bali pia kama sehemu ya mtindo na kujiele.

Mara nyingi nafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki, kulingana na ratiba na hali ya siku kwa kawaida najitahidi kufanya mazoezi angalau mara tatu hadi nne kwa wiki, hata kama ni kwa muda mfupi. Mazoezi hayo yanaweza kuwa kama kutembea haraka, kukimbia, kufanya mazoezi ya nyumbani au hata kunyoosha mwili. Nafanya hivyo kwa sababu mazoezi hunisaidia kua na afya njema, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu za mwili. Kwa kweli, hata mazoezi madogo yakifanywa kwa mara kwa mara huleta matokeo mazuri kwa afya na ustawi wa mtu.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu napenda kuwa karibu nao kuwasikiliza na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao. Mara nyingi, tunapiga mazungumzo ya kina kuhusu maisha, maadili na jinsi ya kushugulikia changamoto mbali mbali. Pia, napenda kushirikiana nao kwenye shughuli za kila siku au kusherekea hafla maalumu pamoja. Kwa kweli, kuwa na mahusiano mazuri na wazee wangu kunanisaidia kupata ushauri wa busara kuelewa historia ya familia na pia kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia kwa upendo na heshima.

Kila subuhi ninapo amka, napenda kuanza na hatua ndogo zinazo nisababisha kuamka vizuri na kujiandaa kwa siku. Kwanza najisafisha na kufanya maandalizi ya mwili kama kuoga na kuvaa. Kisha, mara nyingi napenda kunywa kombe cha chai au kahawa hili kuamka kabisa. Baada ya hapo, napanga siku yangu kuangalia kazi au shughuli muhimu, zinazo itajika na kujiweka kwenye hali ya utulivu wa akili. Mara nyingine, napenda kufanya mazoezi madogo au kupumzika kwa sekunde chache ilikuanza siku kwa nguvu na nishati nzuri.

Napenda kugawanya taka zangu mara zote kadri ninavyo weza. Kwanza napanga taka taka za nyumbani kwa makundi. Kama plastiki, karatasi, chuma na taka za kikaboni. Hii inasaidia kutupa taka kwa njia sahihi na pia kuchangia kuhifadhi mazingira yetu. Pia, mara nyingine napenda kutumia baadhi ya taka za kikaboni kwa bustani au bustani ndogo za nyumbani ili kufanya mbolea asili. Kwa kweli, kugewa taka ni zoea zuri ambalo linasaidia kuwa makini ya mazingira yetu. Na pia, kuna nifundisha uwajibikazi katika maisha ya kila siku.